Nikweli kabisa kwamba napenda kupika maanake, chakula mbacho umejipikia, unajua kinaafya manake, umeosha kila kitu, kwa hivyo vitu ambavyo unatumia, vifaa ambavyo unatumia ni safi, sikama kila chakula mbacho unakula mkahawani hujui, kimetokeaje, kime pikwaje, kilipikwaje, kuna usafi ama hamna, unaona, ndo manake mima najipenda kujipikia chakula. Nanikipika na pika chakula jinsi ambavyo ungependa kupikia chakula mbacho ni kitamu zaidi.

Mafunzo gani ambayo ningependa kupata kazini haswa ni mafunzo yale ambayo ya nawiana na kazi ambayo ni nayo ifanya mafunzo ambayo ya nahusu kabisa kabisa kitu ambacho ninafanya na ya nisaidia pia kuangeza na kuimarisha kile kipato ambacho na pata katika hile kazi kwa hivyo ni mafunzo ambayo ni ya kazi ambayo ni nayo ifanya ni mafunzo ambayo ningependa kupata kazini.

Jinsi ambavyo nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kwamba jambo la kwanza ni siku ambalo ni ya maana sana na mimi huanza kuipangia Wakati ambapo kila mwaka mpya unapoanza katika hilo mwezi wa januari naanza kupangia ile siku naanza kuweka mtaji kiasi wa kusherehekea ile siku Maanake iyo siku lazima kuwe na sherehe nialike marafiki wangu, tuendee tujibambe huko, tuweke mziki, tushereheke na tupate vinywaji kidogo na vyakula.

Ujuzi ambao ninge tamani sana kuimarisha ni ujuzi ambao nakakabaliana na masuala magumu yale mambo aymbao ni magumu. Ambayo na kutana nayo kwa kila siku, kwa maish yangu na kutana nayo kwa kila siku. Labda maswali ya nitaanzishaje biashara, maisha yangu inaendeleaje, maswali ambayo inahusu. Nijambo ambalo ile swala ngumu ambayo ni nimekubana nayo. Ujuzi ambao ningetaka kujua ni ule naezaje kukabiliana na ilo suhala Naezaje jibu ilo swali, naezaje kabiliana na muradi ambao matokea ambao ni mgumu kwangu kidogo kuamua.

Ni kweli kabisa kwamba nimewai kulima na si mara moja ama mara mbili ni mara kadhaa ambayo nimewai kulima Manake wakati ambapo unalima ndo unajua kwamba mbegu gani unafa utumie chakula gani ambacho ama unaitaji mavuno kiasu gani kwa hivyo wakati ambapo unalima unajaribu kupalilia kwa kiasi ambacho we mwenyewe unataka na upate kile yale mavuno ambayo unataka kiasi ambacho unakipata Kwa hivyo ni maramingi ambao nimewai kulima ni kweli kabisa kwamba ni melima.

Napata habari kutoka mtandaoni labda matukio ambayo yanatokea kwa sasa kupitia pale mtandao wa youtube naingi na angalia kwa channel za watu ambapo wameziposti pale Napitia naziona habari pale nasoma ni nini haswa kinafanyika Pia naeza pata habari katika mtandao wa twitter, katika mtandao wa facebooku na pia kwa zile makala ambayo watu wanayaeka huku mtandaoni Kwa hivyo hivyo ndivyo mimi hupata habari.